Uzoefu wa kazi ulio nifundisha zaidi ni kufanya kazi katika mazingira ambayo kulikuwa na watu watabia, mitazamo, na viwango tofauti tofauti na vyangu huu ndiyo uzoefu ulio badilisha kabisa na mna ni naviona kazi na ushirikiano na wajibu wangu binafsi mimi mwenyewe. Kabla ya hapo, nilikuwa na fikiria kuwa kufanya kazi vizuri, nisuala la kufanya jukumu lako tu na kumalizia hapo. Lakini baada ya uzoefu huu nilielewa kuwa kazi nizaidi ya majukumu, nikuhusu watu, nikuhusu mawasiliano, nanamna unavyo shughulika na changamoto zilizo kuzunguka. Nilijifunza jambo hili nilipokuwa ni kifanya kazi au mafunzo katika timu ambayo ilikuwa na shinikizo kubwa la muda na matarajio makubwa. Kila mtu alikuwa na kazi yake lakini kazi hiyo hizo zote zilitegemeana pale mtu mmoja alipochelewa au kukosea adhari zake zilionekana kwa timu nzima. Hapo ndipo nilitambua kuwa uajibikaji siyo jambo la mtu mmoja bali ni lapamoja sisi wote. Kitu cha kwanza nilicho jifunza ni umuhimu wa mawasiliano katika hili jambo. Niliona kuwa matatizo mengi kazini haya tokani na watu kutokuwa na uwezo, bali kutokani na kutoelewana pale na kutokuwa na yale mawasiliano. Nilijifunza kuuliza maswali mapema, kueleza, ninapoelewa na nisipoelewa na kutoa mrejesho wa heshma. Mawasiliano mazuri ya lisaidia kupunguza migogoro ya kufanya kazi iende kwa urahisi zaidi. Pia nilijifunza kuvumilia watu tofauti na mimi na walio na mawazo tofauti na mimi. Kulikuwa na watu waliokua na haraka sana, wengine walikuwa wapole, wengine walipenda kufata taratibu kwa ukamilifu, na wengine walipenda njia za haraka pale. Mwanzoni hilo lilikua ni changamoto lenyewe, lakini kadri muda ulivyo pita nilielewa kuwa tofauti hizo ndizo zilifanya timu iwe imara. Nilijifunza kubadilika kulingana na mtu unaefanya nae kazi bila kupoteza misingi yako binafsi. Na hili ni jambo lingine lamaana sana. Uzoefu huo pia ulinifundisha namna ya kupokea na kutumia marejesho au mrejesho. Si rahisi kuambiwa umekosea hasa kama umejitahidi kabisa ili yako. Lakini nilijifunza kuwa mrejesho pia au kutowana makosa au kusikia feedback ili tunaita kwa luga ya kimombo. Sana sana uo mrejesho au kusudiwi kukushusha wewe mwenye. Mtu anapokupa uo mrejesho hakusudi kukushusha. Lakini ni ule mrejesho wa kukujenga. Nili poanza kusikiliza kwa moyo wazi, niliona mabadiliko makubwa katika utendaji wangu na hata kujiamini kwangu. Jambo lingine muhimu nililo jifunza ni kusimamia muda na shinikizo. Kulikuwa na siku ambazo, kazi zilikua nyingi, mdamdogo na kila kitu kilionekana cha dharura Uzoefu huu ulinifundisha kupanga vipa umbele, kufanya kazi moja kwa wakati na kukubali kuwa hauwezi kufanya kila kitu kwa ukamilifu kwa wakati mmoja. Hilo lilinisaidia mimi mwenyewe kuepuka msongo wa mawazo usio na lazima. Zaidia yote uzoefu huu ulinifundisha uajibikaji binafsi. Nilijifunza kuwa ni muhimu kukubali makosa yako, ni muhimu pia kujifunza kutoka na nawengine, na ni muhimu kukumbuka kusonga mbele. Hakuna mtu alietarajia ukamilifu, lakini watu wanadhamini uaminifu na juhudi za kweli kuboresha. Lakini humo pia nilijifunza dhamani na kufanya kazi kwa moyo na kujifunza jambo mpya kila wakati. Kulikuwa na mambo mengi, si kuyajua mwanzoni, lakini badala ya kuogopa, ni lijifunza kuuliza, kusikiliza, na kujifunza kutokana na wengine. Hilo ilinifanya ni kue haraka, tu si kita aluma, lakini pia kibinafsi mimi mwenyewe. Kwa ujumla, uzoefu huu wa kazi, ulinifundisha kuwa kazi si pa mahali pa kuonyesha uwezo wako tu, Bali ni eneo la kukua kama mtu ulio ni fundisha ni dhamu, uvumilivu, unyenyekevu na umuhimu wa kufanya kazi na watu kwa heshima pale hadi leo mafundisho ni lio ya pata kutokana na uzoefu huo bado yana niandama na kunisaidia.